Ndiyo, inafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani. Tunaongea mara kwa mara, hasa tunapokutana inje au kwenye shuguli za kawaida. Tunasaidiana inapohitajika na tuna uhusiano wa heshima na amani. Kufahamu majirani hunisaidia kujisikia salama na kuwa sehemu ya jamii ninayoishi.

Kila siku hujitahidi kufanya mazoezi mepesi ili kueka mwili katika hali nzuri. Mara nyingi nafanya mazoezi ya kuonyesha mwili kukimbia kwa muda mfupi au mazoezi ya nyumbani kama push-ups na sit-ups. Mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu kupunguza msongo wa mawazo na kuanza siku nikiwa na hamasa.

Maranyingi husikiliza muziki wa Afro Beat na Hip Hop kwa sababu unanipa nguvu ya kunifanya nijisikie vizuri. Pia napenda muziki wa bongo na kidogo wa R&B kuajilia kupumzika. Muziki hunisaidia kubadilisha hali ya moyo na kunipa motisha katika shuguli zangu za kila siku.

Ndio, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa habari za kila siku, muziki mzuri na vipindi vya burudani. Pia napenda jinsi redio inavyonifanya nijisikie kuunganishwa na jamii. Hasa ninaposikiliza vipindi vya mazungumzo au matangazo ya moja kwa moja.